Mwaka huu nimeenda hospitali mara mbili ambapo nilimpeleka mke wangu na baadaye nikaja nikaenda mwenyewe kwa ajili ya kufanya vipimo vya afya. Mara zote ambazo nimeenda hospitalini sikuwa nimezidiwa sana hivyo nilielewa nini kinaendelea.

Nchi ambayo ninapende sana kuitembelea ni Ufaransa kutokana na utamaduni wake na maendeleo yake, watu wake, pia historia yake. Nchi hii imebeba historia kubwa sana kuhusu ustaarabu wa binadamu na saikolojia ya binadamu, pia falsafa za binadamu. Hivyo. Kwa nafasi hiyo nimeipenda sana kuitembelea nchi hii na hasa hasa nifike katika mji wa paris ambao ni mji mkuu wa Ufaransa kwa ajili ya kuona vivutio vya utalii na kujifunza zaidi historia hake na kuona maktaba na baadhi ya maeneo muhimu katika nchi hiyo.

Ndio, napenda sana muziki wa jadi kwa sababu mziki wa jadi unatukumbusha utamaduni wetu, unatubeba historia yetu, pia unafundisha maadili katika njia ya asili zaidi. Ni muziki ambao unabeba historia halisi na nyimbo zake pia zimeelezea historia na thamani halisi ya watu wa eneo fulani. Napenda sana nyimbo hizo na huwa nazisikiliza sana. Pia ninazo katika simu janja yangu.

Na sherehekea siku yangu wa kuzaliwa kwa kula keki, kuonana na ndugu jamaa na marafiki na kujikumbusha mipango yangu mingi ambao ninajiwekea na namna ya kuifikia mikakati hiyo bila vikwazo vya aina yoyote.

Kusubiri kwenye mstari inaweza kuwa jambo lenye kuleta changamoto sana, lakini ukitambua kwamba. Kila mmoja ana haki ya kuhudumia kutokana na wakati aliofika, basi itakuwa inaleta hisia ya utulivu. Kwa hiyo huwa nanyi hisi utulivu ni kiwa kwenye mstari kutokana na kwamba, wale wali otangulia, wali wahikufika. Hivo minapasa kujiheshimu na kuheshimu wengine na kusubiri kwa utulivu mpaka zamu yangu itakapo fika.

Timu ya michezo ambayo naifuata ni timu ya Yanga, ambayo inapatika na kariakoo, jijini, Dar-e-salam, katika taifa la Tanzania. Naifuata timu hii kutokana na mapenzi ya asili ya liyo ibuka bila kujilinganisha na timu yoyote, bila kujilinganisha na mafanikio yake, bali naipenda kutoka moyoni. Na niko razi nisile chakula ila nishabikie timu yangu mpaka mwisho.

Tabia ninayopenda kwa wengine ni pale ambapo wanakuwa ni watu wenye utu, wanaojali, wanaofurahia mafanikio ya wenzao na watu ambao hawana muda na starehe ambazo kimsingi zinarudisha nyuma maendeleo.

Muda mwingi natumia data ya simu kwa sababu bado sijafanikiwa kumiliki vifaa vya kuweka katika wifi. Hizo, muda mwingi natumia data ya simu kufanya kazi mbalimbali ambazo zina husisha kuingia katika mtandao wa internet.

Napendelea keki ya maziwa. Iliyo tengenezwa kiustadi sana kiasi kwamba ni kila najisikia kama ina yeyuka tu bila mimi kuitafuna. Hiyo ndiyo aina ya keki ambayo naipenda sana. Iwe na ladha ya limau kwa umbali lakini iwe ni keki ya maziwa.

Mji wangu ambao nimezaliwa unaitwa Kiroro. Ni mji ambao wakazi wake ni watu wa kabila la wahehe. Hali yake ya hewa ni hali ya baridi ambapo joto likizidi sana. Basi itakuwa ni nyuzi ishirini na moja na joto lake linakaa katika nyuzi joto kumi na tano kikawaida. Mji huo ambao umepambwa na miti mizuri ya asili na kilimo cha mahindi na viazi. Pia ni mji ambao una mabondi na miinuko sana. Mambo mazuri ambayo nayakumbuka ni kucheza katika misitu ya miti ya aina ya paina ambayo ni miti mizuri sana kipindi cha utotoni tumecheza sana maeneo hayo. Nimependelea mji huu sana kutokona na hali yake ya hewa pia historia ambayo siwezi kujitenga nayo katika maisha yangu yote.

Ninashughulika na kazi za dharura kwa kuzitengea wasaa ili niweze kuzikamilisha haraka kabla haijawa changamoto. Kazi za zarura mara nyingi zikipuuzwa inageuka na kuwa changamoto ambayo itaitaji muda na uwekezaji zaidi. Hivo inapotokea kazi ya dharura hata kama ni siku ya mapumziko basi nitaifanya haraka ili kuruhusu kuendelea kufanya kazi katika mtiririko wa kawaida.

Nina tazama video katika ukurasa wa youtube nikiwa mtandaoni. Na penda ukurasa huu kwa sababu unakuwa na video zenye maudhui tofauti tofauti kwa ajili ya kufundisha, kuelimisha na kuburudisha. Pia ukurasa huo huonyesha maudhui ambayo yanaelimisha hasa hasa kwa yule mtu ambaye anataka kujifunza vitu mtandaoni. Na ukurasa huu unatoa elimu hizo bila malipo yoyote.

Kipa umbele kikubwa kazi ni kwangu kwa mawasiliano ni kwakikisha kila jambo linaenda sawa kwa kila mfanya kazi wa timu. Hivo tunapendelea sana kutumia njia ya mawasiliano ya mtandao ili kusitokee hitilafu yoyote katika kupeana taarifa zinazohusu kazi.